Ndiyo, ninapenda kuvaa kofia hasa kwa mtindo na ulinzi didhi ya jua. Kofia huongeza muonekano mzuri na wakati mwingine husaidia kujisikia vizuri wenye mazingira ya awasi. Pia ni njia ya kujieleza kwa mitindo tofauti.

Wakati umeme unakatika, napenda kutumia muda huo kupumzika kwa kusoma kitabu kuzungumza na familia au kutafakari kimya. Pia ninaweza kutumia mshumaa au tochi na kama kuna chaji kusikiliza muziki au radio kwa kifaa cha betri.

Nahifadhi data yangu kwenye vifaa salama kama simu au kompyuta, zenye password na pia kutumia huduma za kuhifadhi wingu cloud ili kuhakikisha data zisipotee na nirahisia kuipata popote hii inanisaidia kuwa na usalama wa taarifa na kufanikisha kazi kwa haraka na kwa usahihi.

Tunda langu la kupendezwa ni embe, kwa sababu lina ladha tamu, joto joto kidogo na linapendeza kula likiwa freshi. Pia lina virutubisho muhimu vinavyosaidia afya ya mwili. Napenda kula embe freshi au kama juisi embe ni tunda linalofurahisha na linapendeza sana hasa wakati wa msimu wake.

Napenda kunywa maji baridi au juisi za matunda kama limau ama machungwa. Hii hufanya nijisikie baridi na kuondoa kiu hasa siku za joto. Pia napenda soda za matunda mara chache kwa ajili ya burudani.

Ndiyo nimewahi kufuga mnyama. Ilikuwa nafuga paka. Alikuwa mpole, mchangamfu na alileta furaha sana nyumbani. Kufuga mnyama kuna fundisha awajibikaji, huruma na upendo wa kila siku. Ni uzoefu na wa kipekee sana.